Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu sina mnyama wakufugwa kwa sasa kwa sababu ya ratiba ya masomo na makazi ya chuo lakini ningependa sana kufuga mbwa siku zijazo mbwa ninaependa ni wa aina ya German Shepherd anaonekana mrefu kidogo mwenye manyoya mingi ya rangi ya kahawia na nyehusi ana macho makali na masikio yaliosimama anaonekana jasiri lakini pia ni mwenye upole kwa mwenyewe, kwa tabia, mbwa huyu ni mtiifu, mlinzi mzuri na mwerevu sana. Anapenda kucheza, kukimbia na kuwa karibu na watu. Pia hupenda sana kufuata maagizo, jambo linalonifurahisha kwa sababu inaonyesha jinsi alivyo na akili. Kitu kinachonichekesha kwa mbwa ni pale anapokimbia kimbia, anapokimbia kimbia kwa furaha anaponiona, au anapocheza na mkia wake kanakwamba anaongea na mtu Wakati mwingine hufanya vitendo vya kuchekecha kama kurukaruka bila sababu au kulala kwa mtindo wa ajabu Napenda wanyama wakufugwa kwa sababu wanaleta furaha, upendo na urafiki wa kweli pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo hasa kama wanafunzi anayekutana na changamoto za masomo.

Ndio, nimewahi kwenda kwenye maonyesho ya sanaa, mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Niliwahi kuyahudhuria wakati wa tamasha la kitamaduni liloandaliwa karibu na chuo changu. Maonyesho yao yalikuwa ya aina mbalimbali za sanaa kama vile uchoraji wa picha, vinyago vya asili, uchongaji wa miti na kazi ya mikono. Wasanii walieleza maana ya kazi zao na hilo lilinisaidia kuelewa ujumbe uliokuwa unapitishwa kupitia sanaa. Nilifurahia sana kwa sababu maonyesho haya yaliongeza maarifa yakaniamsha ubunifu na kunifanya niziamini sana sanaa za kiafrika. Pia nilipata nafasi ya kuona vipaji vya vijana wenzangu na kujifunza mambo mapya nje ya darasa. Kwa ujumla maonyesho ya sanaa ni muhimu sana hasa kwa sisi wanafunzi kwa sababu yanatuelimisha, yanatuburudisha na yanatusaidia kukuza. Kukuza talanta na vipaji.

Ninasherekea mafanikio ya timu yangu kwa pamoja kwanza na wapongeza wanatimu wote kwa juhudi na ushirikiano wao Ninaonyesha furaha yangu kwa kusema kuwa ushindi huo ni wakila mmoja wetu si wa mtu mmoja Baada ya hapo nakaa na wanatimu wangu Labda tunakula chakula au tunafanya sherehe kidogo ilikufurahia matokeo ya timu yetu Tunapiga picha Tunapiga picha za pamoja ili kuhifadhi kumbukumbu ya mafaniki hayo Pia naji tathmini mimi mwenyewe na jifunza kilicho nisaidia kuchangia ushindi watimu na kuahidi kuendelea kufanya BD zaidi kwa kifupi nasherekea kwa unyonyekevu, furaha na mshikamano Nikitambua kuwa mafaniki ya timu ya natokana na juhudi za pamoja.